Napendelea t-shirt kuliko shati kwa sababu ni rahisi na inatoa uhuru wa mwili. T-shirt ni nyepesi na hufaa kwa shughuliza kila siku kama kutembea kufanya kazi nyepesi au kupumzika nyumbani. Pia ni rahisi kuivalia na kuichanganya na suruali bila kufikiria sana. Shati kwa upande mwingine linafazaidi kwa hafla rasmi au mazingira ya kikazi ya nayo hitajimuone kano wanidhamu. Hata hivyo wakati wakawaida napenda kujisikia huru na mtu livu. Ndiyo mana tishati unifaa zaidi. Ingawa shati linamvuto wake, tishati unipafaraja na urahisi ni nao uhitajikila siku.